Kuna miji mingi ya kuvutia sana duniani, lakini ningependa sana kutembelea mji wa New York City, Marekani. Kwa nini New York? Kwa sababu, kuna mchanganyiko wa tamaduni. Ni mji unaokusanya watu kutoka kila pembe ya dunia na kila mitaa na inaladha yake ya kipekee. Pia, ina alama maarufu kama vile Statue of Liberty, Times Square na Central Park ni sihemu zinazojulikana duniani kote. Tatu, pia kwa sababu ya sanaa na burudani Broadway, makumbusho ya MoMA na Metropolitan Museum of Art na tamasha za mziki Kuna pia biashara na teknolojia, New York City nikitovu cha ubunifu na uchumi wa dunia Pia, kinachakula cha mitaa kama vile pizza na vyakula vya kimataifa vinavyopatikana kila kona.